Pendo wangu huwa mahali penye utulivu na hewa safi kama pwani au mstuni ambapo sauti ya mawimbi au ndege inasikika pole pole. Mahali kama hayo hunifanya nihisi mwili na akili zimepumzika bila msongamano wa watu au kalele za magari. Hunifurahisha pale ninapokaa chini ya mti mkubwa au karibu na maji yanayotiririka nikifikiria mambo yangu au tu kutazama uzuri wa asili. Pia napenda mahali penye joto la wastani, si baridi kali wala jua kali kupita kiasi, ili niweze kukaa nje kwa muda mrefu. Mahali penye maua yanayotoa harufu tamu au nyasi laini, ulioongeza amani ya moyo. Kwa ujumla, mahali penye utulivu wa asili hunifanya nahisi nimejeza nguvu na kuridhika kama nimerudi kwenye msingi wangu wa kweli.